Hewa ya leo ni mawingu na pia kumekuwa na mvua na hii hali ya baridi kwangu hainipendezi sana. Ninafurahishwa na joto ambayo kwangu mimi ninaipenda kuliko ile hali ya baridi. Na kwa sababu ya baridi, leo hii ama sasa hivi nimeweza kuvaa sweta ambayo inanizuia baridi, kisha niko na soksi, niko na glavu, na pia nimevalia suruali ambayo inanizuia ama inanikinga baridi kwenye miguu yangu, kwa hivyo ile baridi haiwezi kunidhuru asante.

Naam, mimi ni mpigaji kura kwa sababu ninaamini katika demokrasia. Pale ambapo ile kura ndio inanisaidia kuweza kujieleza ama kueleza kile ambacho ningependa kukiona katika viongozi wetu. Pia ile kura inanisaidia kuchagua kiongozi ambaye ningependa aende kule bungeni akaweze kunitetea mimi kama mwananchi.

Naam ninapenda kuangalia nyota wakati wa usiku ninapotoka nje na kuziangalia zile nyota ninajipata nikijihisi vizuri kisha ninazama kwenye mawazo haswa ya kufikiria umbaji na jinsi ambavyo nyota ni nyingi na zote vile hungaa nikijaribu kuzifikiria zaidi. Ninapata kwamba ile hali ya kuzifikiria, kuzitazama, inanifanya niweze kupata hisia nzuri sana.

Katika olimpiki, mimi hupenda sana michezo ya riadha. Mbio za riadha hunifurahisha sana. Kwa sababu hunifanya nisome mengi, ninajifunza mengi. Wakati wakimbiaji wanakimbia, ninaweza kuona ule uvumilivu. Na ile bidii ambayo wanaitia katika kule kukimbia. Ili waweze kuibuka washindi. Kwa hivyo mimi pia ninajifunza kwamba katika maisha lazima niwe mwenye bidii, niwe mvumilivu na nilenge mbele ili niweze kushinda.